Kamwe mimi siwezi kuishi bila simu kwa sababu simu ndio natumia kila wakati kufanya kufanya mazoezi ambayo mwalimu ametupea shuleni, kupiga simu, kuona wazabu na kuongea na wenzangu na marafikizangu, pia kuona video fupifupi ambazo zinanifuraisha na.

Chakula ambacho mimi hula mara nyingi mchana ni wali. Wali kwa nyama au maharagwe. Hicho ndicho chakula ambacho nakipenda sana mchana kwa sababu ni chakula nyepesi na ambayo inanipa nguvu na.